Ninapoanza kazi, huwa ninapendelea kujua. Nini ninahitaji kukifanya katika siku hiyo. Huwa ninavuta pumzi kubwa. Ninakunywa maji. Na ninapanga ratiba yangu vizuri ya kazi kwa hiyo siku usiku. Baada ya kupanga mpangilio mzuri. Hapa ndipo ninasali na kuanza kazi.

Ndio nimesha wai kwenda maonyesho ya sanaa. Maonyesho hayo ni maarufu sana hapa nchini Tanzania yanaitwa maonyesho ya sanaa ya Kilimanjaro huwa yanafanyika kwa mwaka mara moja. Maonyesho hayo ni mazuri na ya kuvutia yanaonyesha wanyama na vitu mbali mbali.

Napenda kuandika kwa kompyuta. Kuandika kwa kompyuta, kunanifanya niweze kufanya kazi kwa ufasaha na weledi. Maandishi ya kompyuta huwa ni rahisi kuandika kuliko kuandika kwa mkono huwa inachukua muda mrefu sana. Hivyo najikuta nimechoka sana.

Huwa najihisi nimechoka nikiwa nasubiria kwenye mstari. Kwasababu mistari hiyo huwa ni mirefu sana na unakuta kuna watu kama, hamsini. Kwahiyo mpaka usubirie kidogo taratibu taratibu, huwa unachoka unajihisi kama haufiki. Na watu wengi huwa sio wastaarabu, wanapenda kuingilia kwenye mistari.

Chakula cha kigeni ambacho nimewai kujaribu ni mkate kutoka nchi ya poland. Mkate huo nilipewa na mgeni aliyekuja kwetu, alikuja kutusalimia, hivo nikajaribu mkate huo. Mkate huo ulikua mtamu, mlaini na wenye sukari nyingi.

Natumia simu yangu kuwasiliana na watu ndugu jamaa na marafiki. Pia natumia simu yangu kwa ajili ya kupata habari mbali mbali mtandaoni. Kufuatilia michezo mbali mbali wasanii, filamu na vitu vingi. Pia natumia simu yangu kwa ajili ya kusikiliza nyimbo na kupiga picha na kusomea.

Nahimiza ushirikiano katika timu kwa kujua udhaifu na nguvu ya kila mmoja kwenye timu. Nikishajua hayo ninakupata urahisi kuwapanga watu ili. Ili waweze kuelewana na kufanya kazi vizuri katika timu. Kufanya kazi katika timu ni rahisi na ni njia nzuri ya kufikia mafanikio kwa wepesi.

Ninaishi mahali patulivu pakimia. Ninaishi pamoja na wazazi na ndugu zangu. Tulihamia mahali hapa mnamo mwaka elfu mbili na tano. Wakati tunahamia mji ulikuwa bado haujakua na mji ulikuwa mdogo. Kitu ambacho nakipenda kuhusu sehemu hii ni kwamba ni sehemu iliyochangamka salama na ni raha kuishi.

Napenda kuongea kwa sababu ni kwepesi na inakunarahisisha sana kazi. Kuongea ni rahisi sana kwa sababu unasema unachotaka kwa wepesi na weledi mkubwa. Napenda kuongea pia kwa sababu ninapenda sana lugha na mimi ni mahiri sana wa lugha.

Naenda maktaba marambili kwa wiki. Maktaba hiyo iko mbali sana na ninapoishi nahitaji kutumia usafiri wa daradara ili nifike. Maktaba hiyo ni kubwa na ni maktaba ya mkoa. Iko eneo linaloitwa posta. Tukifika maktaba haturuhusiwi kupiga kelele, na tunalipia kiingilio, kucha ya siku, au kama una kiasi kinachotosha, unajilipia kuingia kwa mwaka mzima.

Ninaoga mara tatu kwa siku, asubuhi, mchana na jioni, napenda kuoga maji ya moto, na kitumia sabuni mbalimbali, na scrub mbalimbali, ili kuweza kupata kunukia na kuondoa harufu mwilini, napenda sana kuoga kwa sabu kunanifanya nijisikie mwenye furaha na amani.

Najikinga na jua kali, kwanza kwa kutumia mwavuli kama jua ni kali sana na eneo ninalo enda ni mbali. Pia najikinga na jua kali kwa kupaka mafuta yanayo dhibiti maumivu ya ukali wa mionzi ya jua. Mafuta hayo huwa yanapatikana kwa bei rahisi na yananisaidia kutunza ngozi yangu.

Ndio ninatumia mitandao ya kijamii? Mitandao mingi ninayopenda kutumia ni kama Whatsapp, Facebook na Twitter. Mitandao hiyo hunisaidia kuongea na ndugu jamaa na marafiki. Pia mitandao hiyo hunisaidia kupata habari mbalimbali kama za kiuchumi, za kisiasa na za kiburudani.

Nafanya kazi za ushirikiano kwanza kwa kujua uwezo wa kila mmoja hapo tunagawana kazi kwa usahihi kama kuna mtu atakuwa anafanya hiki mwingine anafanya hivyo iyo kazi tunafanya kwa makundi ili tuweze kufikia lengo kwa kila mmoja.

Ndiyo ninapeda hadithi za ajabu kwa sababu huwa zinanishangaza kwamba inakuwaje mtu anaeza hakapatwa au kukumbwa na jambo hilo. Hadithi hizo huwa zinanisisimua na kunifuraisha na huwa zinanifundisha kwa namna moja au nyingine. Hadithi za ajabu zinachekesha na husaidia kujenga jamii.

Ndio ni napenda chakula cha haraka. Kwa sababu huwa ni vitamu na ni vyepesi kuvipata. Vyakula hivyo napenda kuvila wakati wa mchana na usiku. Napenda kula hicho chakula na soda. Vyakula vya haraka vinanifurahisha na huwa vinanipa nguvu na ladha tamu.

Kwa mtu ambaye anaanza kazi. Ningemshauri ajitahidi kuishi vizuri na watu. Asikilize watu walio wakuta, asijifanye sana mjuaji, awe mkarimu, awai kazini, na afuate sheria zote za hiyo kazi. Asiwe mbea, na asijikite sana na vikundi, na asiwe mchunganishi kwa watu.

Rafiki yangu wa karibu ni Amina. Tulikutana kazini na tulianza urafiki wetu kuanzia darasani. Mambo ambayo tunapenda kufanya pamoja ni kama kula kunywa na kuenda kutembelea mbuga za wanyama. Rafiki yangu ni mpole, mkarimu na mwenye upendo.

Kama ninajiandaa na mkutano, huwa ninasoma vizuri mambo ambayo inahusu huo mkutano kabla sijaenda kwenye huo mkutano. Nikisoma hivo huwa inanipa amani, maana nina kuwa ninajua mkutano utahusu nini na utatumia muda gani, inanipa muda kwa kuandaa maswali na akili yangu kwa ajili ya kusikiliza huo mkutano.

Nalinda faraga yangu mtandaoni kwa kutumia neno la siri ambalo ni imara lisilojulikana na mtu yoyote. Hiyo inasaidia kuwa mimi niwe natumia tu hilo neno la siri ili mtu mwingine yeyote asiweze kupata taarifa zangu na kuzisambaza kwa ajili ya kunidhuri.

Ningependa kujaribu mchezo wa golfu. Mchezo huo ni na uonanga tu kwenye televisheni, watu wakiwa wamevalia nguo nyeupe, wakipiga mpira uwanjani kwenye matundu madogo madogo. Nataka kujaribu mchezo huo kwa sababu nikiuona naona watu wanaucheza kwa kufurahia.

Napenda kusoma vitabu ya mapenzi. Vitabu hivyo huelezea upendo baina ya watu wawili. Vinaelezea historia ya watu wawili mpaka walivyokutana na kuanzisha pendo lao ambalo mara nyingi huchipua. Kuwa kubwa na kuwa kitu ambacho kinapendeza na kufurahisha kwa watu wengi.

Juisi ya matunda ambayo ninaipenda ni juisi ya embe na parachichi. Juisi hiyo naipenda sana ikiwa ya baridi, imeongezwa sukari, pamoja na iliki, ndarasini na viungo fingine kwa ajili ya kuleta arufu bila ya kusahau vanila. Juisi hiyo huwa ni nzuri na nzito.

Ninatumia wi-fi kwa ajili ya kazi zangu. Kwa sababu matumizi ya waifai. Huwa inasababisha mtandao kuwepo mdao wote bila kuyumba. Na huwa napata data nyingi sana kuliko pale ambapo nikitumia mtandao wa simu. Hivo matumizi ya wi-fi ni mazuri.

Natumia muda zaidi ya masaa kumi mtandaoni kila siku. Muda huo natumia kwa kusoma nakala mbali mbali kama nakala za michezo na filamu. Pia natumia muda huo kusoma na kuwasiliana na watu mbali mbali kwa ajili ya manufaa yangu mwenyewe.

Mara nyingi usiku huwa ninakaa mpaka saa tisa usiku. Mida hio huwa ina utulivu na ukimya mzuri ambao hunifanya ninaweza kukaa, kufikiria, kuyatafakari maisha yangu na kupanga mipango yangu ya siku inayofuata. Pia mida hio ya saa tisa usiku huwa imetulia sana hivyo inakufanya ufanye kazi kwa weledi na kwa kuipenda zaidi.

Chumba ambacho nina kipenda nyumbani ni chumba cha kulalia. Katika chumba hiko, ukiachana na kulala tu, unaeza ukafanya shuguli mbali mbali kama kusoma. Kwa sababu kuna meza ambayo inakusaidia kusoma na kufanya mambo hivo. Chumba hicho ni kikimya na kina taa za kutosha na feni.

Nasaidia jamii kwa kujiusisha na mikutano mbali mbali ya jamii ambao inaniwezesha mimi kuchangia mawazo yangu. Nasaidia jamii pia kwa kukubali kutumika pale ambapo jamii inaniitaji. Nasaidia jamii kwa kuelimisha watoto haki zao na faida zao na kuajulisha kwamba wao ndote gemeo letu sote.

Ndiyo ninapenda kupiga chombo cha mziki. Nimepiga ngoma. Takribani zaidi ya miaka kumi. Na nazidi kujifunza napenda kuwaona wengine wakipiga na kufurahia. Ngoma ni chombo cha mziki ambacho nakipenda sana. Kwa sababu ni chepesi kujifunza. Na ukikariri unaweza ukakikuza.

Kazi ninayoichukia ni kazi ya kupika. Kwa sabu kazi ya kupika inahitaji umakini sana. Maana chakula hiko kinatumiwa na watu wengi. Kazi ya kupika itaniitaji niwepo jikoni na kufanya usafi sana. Hivyo kazi ambayo naichukia sana nyumbani ni kazi ya kupika maana inakulazimu uamke mapema na kufanya kazi.

Wakati ninahitaji msaada kazini, ninaomba msaada kwa wale watu ambao wana uwezo wa kukaa wakatafakari shida yangu na kunisaidia. Siyo wale watu ambao nikiondoka, watakaa na kuniongelea vibaya wakati tulikuwa wote, wakati tunasaidiana. Hivyo ni muhimu kuomba msaada maana msaada unafanya kazi iende vizuri.

Jioni napendelea vyakula vyepesi, vitamu. Mara nyingi jioni napendelea kula ndizi nyama au saa ingine chapati, siku nyingine tambi au chipsi. Sipendelei kula sana ugali jioni. Lakini kama ikitokea nitakula maana ndo chakula chetu cha asili. Hivyo ndo vyakula ambavyo ninapendelea kula jioni.

Ninapenda upepo kwa sababu huwa unahisi tofauti pale ambapo nimesimama na upepo ukanipuliza kuliko kupulizwa na ac kwa sababu ac ina baridi sana na pia sio nzuri kwa watoto. Hivyo nikichukua uwepo wa mtoto kwa sehemu ninayoishi, kitu ambacho ninakipenda hapo ni upepo.

Ndiyo, nina ndege wa kufugwa nyumbani. Ndege hao ni kama kuku, bata, bata mzinga, na njiwa. Ndege hao ni wepesi sana kufugwa na mara nyingi kitu vya huwa vinaingi liana. Ndege hao pia, wakikomaa na kuwa wakubwa, tunawauza kwa watu na wengine tunawachinja na kuwala wenyewe.

Mtu aliyenifundisha jambo muhimu ni rafiki yangu kwa sababu alinifundisha kwamba. Kwenye haya maisha kila ufanyalo umshukuru mungu na umuombe mungu. Kwa sababu kuna mambo mengi yanatokea ambayo kwa imani yetu ndogo au kwa macho yetu ya kinyama tunaeza tusiyaone ila ku tume tofautiana vitu vingi.

Ninasafisha vifaa vyangu mara tatu kwa wiki. Hii inanisaidia kutunza vifaa vyangu na kuviacha muda wote katika hali ya usafi na utayari wa kutumia. Ninasafisha vifaa vyangu kwa kufuta vumbi kwenye kitamba kidogo. Nahakikisha kuulowesha maji kidogo na kufuta vifaa vyangu.

Jukumu ambalo ninapenda sana kazini ni kuwaelekeza wageni katika kazi jinsi ya kufanya hiyo kazi au kumwelekeza mteja jinsi ambavo kazi yetu tunafanya ili kumushawishi asichague kampuni yoyote bali kampuni yetu maana ameletwa kwa kusudi.

Ndio napenda kujaribu teknolojia mpya? Kujaribifu huo wa teknolojia mpia. Unanipa uwancha mpana wa kufikiri na kujua kwamba vitu vinabalilika siku wali siku. Teknolojia mpia inazidi kuraisisha mawasiliano na upatikanaji wa fedha.

Napenda kuwasiliana na watu kwa njia ya simu. Maana ni njia ambayo inaeza nifanya nimpate kila mtu. Namba yangu ya simu huwa naitunza sisitupi laini zangu ovyo kwa hivo mtu yeyote saa yoyote anaweza wasiliana na mimi kwa njia ya simu.

Kwa kawaida huwa ni nalala masaa nane. Hayo masaa ndio yameshauliwa na watalam wa afya kwamba mwanadamu yoyote alie mkamilifu lazima alale masaa nane. Masaa hayo na nifanya niweze kupumzika vizuri na kutazamia siku yangu inayofuata.

Ndiyo, ninaga wanya taka zangu kwa makundi mbali mbali kama vile, taka ambazo zisizo hatarishi na taka ambazo ni hatarishi. Kwenye taka zisizo hatarishi, ninaga wanya tena kwa makundi mbali mbali. Taka za mifugo na taka ambazo ni nyinginezo. Taka za mifuho tutawapa mifugo. Taka nyinginezo, tutakusanya kuchoma.

Mandhari yanayo onekana ukitazama nche ya dirisha langu. Ni shamba kubwa la mahindi ambayo mahindi yameshakuwa yanasubiria kuvunwa barabara inayoshuka juu ya kilima inayokaribia lami. Barabara hiyo inaunganisha watu wote wa upande zote ili wawendo kuhitikea rame.

Kitu ambacho napenda kufanya na familia yangu ni kula, kupika na kutembea. Vitu hivyo vinanisaidia niweze kuona nguvu ya kila mmoja iko wapi na pia niweze kupanga ili tukiwa tunafanya tena vitu ambavo tunafanya. Nani apewe kipao mbele na nani askilizwe tena muda mwingine?

Mara nyingi mchana huwa ninakula ugali. Kwa sababu ugali ni chekula ambacho kinakupa nguvu. Hivyo basi napenda ugali na mboga za majani na maziwa. Hivyo n ivyakula vyangu vikuu ambavyo napenda kupendelea mara nyingi mchana bila kusahau matunda mbali mbali.

Ndiyo mimi ni mtu wa ubunifu. Ninabuni vitu mbali mbali kama vile mavazi vibanio. Ubunifu huo ninauongeza kwa kuangalia mitandao mbali mbali ya kijamii. Watu wanafanyaje kwenye kile kitu ambacho wamevutiwa nacho. Ubunifu pia unanipahela mana vitu ambayo na vitengeneza inaviuza.

Napenda kutumia muda na familia yangu kwa kukaa na kuwasikiliza yale yote ambao wanafanya wakati mimi sipo. Pia ni kukaa na watoto na kuwasikiliza malengo yao ili tuweze kuwanufaisha. Hivyo ndo ambavo napenda kutumia muda na familia yangu.

Kitendo cha wema ambacho nimewai kufanya ni kuwasaidia masikini barabarani kwenye mabasi. Pia kutembelea watoto yatima kwenye vituo vyao kukaa nao kupika pamoja nao. Kula pamoja nao na kufrai pamoja nao. Hivyo ni vitendo vya wema ambacho nimewai kufanya mpaka sasa.

Jambo la dini ambalo ni muhimu sana kwangu ni kuungana madhambi kupokea ekaristi na kuenda kwenye misa pamoja na kushiliki ibada zinazo utubishe imani yangu. Mambo hayo ni muhimu sana kwa ajili ya kunijenga mimi kama kijana.

Uzoefu wa kushangaza ambao nimewahi kuupata ni kupika sijawahi kujua kupika vitu vingi. Hivyo basi nilikazana na kulipia madarasa mbali mbali. Nilishangaa sana ambapo niliweza kupika vizuri maana ni uzoefu ambao sikudhania kama ningeweza kuufanya na kuuelewa vizuri.

Nataka nifike mbali katika kazi yangu. Nifike sehemu ambapo ninaweza kujiajili mwenyewe na kupata kiwango kikubwa cha fedha. Kazi yangu nataka inifungulie milango ya mafanikio. Ili watu waweze kuona na kuuni ibariki ili niweze kufanya vitu vingi kwanjia ya watu.

Ninaweka nenosiri salama kwa kuhiifadhi vizuli watu aspo ujua. Pia ninaweka nenosiri salama kwa kutumia neno la siri ambalo lisilo julikana na watu. Maana uzagawaji wa maneno siri unasababisha uhalifu wa mtandaoni na kuchafuana majina wa watu.

Lengo lamda mrefu ambalo liko kazini ni kununua gari. Natamani sana ni nunue gari kwa sababu upandaji wa vyombo vya ma. Usafiri kama daladala. Vinafanya mugongo uhume mwili uhume na unatumia muda mwingi barabarani. Hivyo lengo lamda mrefu ni kununua gari na kujenga nyumba yangu mwenyewe.

Ndiyo nina napenda chakula kitamu. Kwa sababu malanyigi chakula vitamu huwa vinaladha tamu sana. Ambao inavutia kula na kufanya vitu vingine. Chakula kitamu kina kupa. Hamu ya kuendelea kula zaidi. Hivyo basi sisi tusidi kupika chakula kitamu maana mimi ni mpenzi wa chakula.

Ninapenda baridi. Kwa sababu baridi halichoshi. Sio kama joto, joto linakufanya unachoka. Na unashindwa kufanya vitu vako vizuri. Uwepo katika baridi si raisi kuumwa zaidi ya magonjwa ya kifuwa. Kuwepo katika joto kuna kufanya unaumwa na unashindwa kufanya mambo yako ya msingi.

Ndiyo nishawai kununuwa tiketi za tukio. Matikiti hayo niliyanunua sokoni yakwa makubwa. Niliyasafirisha kwenye daradara, mpaka hapo nyumbani. Niliyaosha na kuyakata vizuri kwa ajili ya kuyatenga. Hevyo basi tikiti za tukio uwa zenapangwa na kukatwa vizuri.

Ninaweka malengo ya kila mwezi kazini kwa kuangalia kila ambacho kazini wananihitaji. Kwa kila ambacho ninawapa, ninakiandika taratibu pembeni. Huku nikiweka malengo yangu kulingala na vile ambavyo nimejipangia mwaka mzima.

Furaha ndo inayonifanya nicheke. Nikiangalia watu wengi wanavyofanya vitu vyao huwa nanipa furaha moja kwa moja. Hivyo basi nacheka nafurahi kwa kuwa nimerudi. Nimewakuta wote muwazima. Hilo ni jambo la kufurahia na kumshukuru mwenyezi Mungu.

Siwezi kuishi pasipo kompyuta. Kwa sababu, simu yangu inaweza ikaaribika na vitu vingine vingi. Lakini vitu vya muhimu ambavyo navihitaji vipo katika kompyuta. Hivo basi, kama ni kitu ambacho. Unashindwa kunifikishia kwa namna moja au ingine aichukue ile kompyuta akairekebisha na kuitumia.